Naam ninapokutana na kazi za dharura, kwanza mimi huanza kwa kutulia kwanza, kisha ni tathmini na hali hiyo, sana sana huwa nachukua kama dakika kama nusu saa hivi, kama dakika thelathini hivi, ni tathmini, ndio sasa nijue uzito kwa hili tatizo ama hili dharura. Kisha naweka kipaumbele kulingana na uzito wa tatizo. Kisha nachukua hatua za haraka lakini kwa umakini. Kwa hivyo ninahakikisha mawasiliano yangu yako wazi naomba msaada inapobidi na nafanya maamuzi yenye mantiki bila hofu ili kutatua tatizo kwa ufanisi. Kitu nyingine ni kwamba pia lazima nifikirie kwanza kwa umakini, nitulie, nijue kazi hii ni ya aina gani, na inahitaji mambo kama gani. Kama ni kazi ambayo inahusisha kuongelesha jamii ama kufunza jamii lazima nikae chini, niandike chini. Maneno ambayo nataka kuongelea, kulingana na kipaumbele na uzito. Naam asante.

Naam nimewai kusafiri mahali pazuri. Kule kwenye ukanda wa Pwani. Mara ya kwanza nilienda pale Diani, kwa hoteli moja ambayo inajulikana kama Diani Reef. Sasa safari ya Diani Reef hotel ni uzoefu waki pekee wa mapumziko na burudani. Hoteli iko kando ya bahari yenye mchanga mweupe na maji ya samawati, malipazuri pa kuogelea, kupumzika na kufurahia machweo ya jua. Na shuguhli kama kuogelea michezo ya maji na vyakula vya baharini hufanya ukaaji kuwa wakukumbukwa. Hasaa pale ukienda mara ya kwanza utatamani sana tena kurudi wakati ambapo utapata likizo ama wakati ambapo utataka kujiburudisha. Kwingine ni pale Wasini Island ambapo ni kisiwa yenye utulivu na uzuri wa asili, safari ya kuenda wasini hujumuisha kuogelea na pombo, pia, kuna vile michezo ya snorkeling, kwenye miamba ya matumbawe na kutembea kwenye kijiji chaki tamaduni, pale kuna wadigu pale wanatumbuiza. Pia, ni maali pa kujifunza kupumzika na kuunganika na maumbile ya bahari ya Kenya. Mojawapo ni vile samaki ambao wanaitwa Dolphins. Au naeza kuogelea nao pale Wasini Island. Pia, pale Wasini Island nilifurahia kujumuika na wanakijiji wa pale, kukula vyakula vyao kama vile pilau, biriani. Na, pia kukula madafu na minazi. Pia, wana vinywaji vya kitamaduni kama vile minazi. Ambapo inajulikana kwa luga ya Kimombo kama, palm wine. Ni kinywaji kizuri ambayo haina. Hazileti uchefuchefu wakati ambapo utaamka. Siku ambayo itakayofuata. Asante.

Zoea zuri ambayo nimejenga kwa muda ni ule ambapo ni ile ambayo ninapokosea mtu huwa naenda naketi chini nafikiria kile ambacho nimefanya, kisha nakuja naomba msamaha. Pia nina mazoea pia ya kutatua yale yale mashida ambayo nakumbana nazo kila siku. Na najaribu sana nisiende kitandani kulala usiku kabla nimeyatatua yale mashida ambayo ninazo. Kama nilikosea mtu nitampigia ama nitamtafuta nimuombe msamaha, kisha tuombane msamaha, tusameheane, kama alinikosea pia yeye aombe msamaha. Na twende kitandani kulala tukiwa, tukiwa sawa. Pia nina mazoea pia ya kuamka mapema, huwa naamka mapema, kisha naketi nafikiria kwanza yale yote ambayo yalifanyika siku iliyopita kisha nakuwa na nguzo zangu ambazo nataka siku hii mpya. Niwe nazo, ambazo zitanisaidia kuendesha siku yangu. Kwa mfano bidii, nina mazoea ya kufanya bidii hasa kwenye masomo yangu, kwenye zile kazini ambazo napatana nazo kama za nyumbani, zile ambazo naenda kufanya kule nje kama mjengo ili kupata pesa za kila siku ya kujikimu, pia za kupata chakula. Na pia nina mazoea pia ya kusaidia wale ambao wako kwenye shida. Mara nyingi huwa nasaidia watu nikona utu kwa sababu pia mimi mara nyingi nimesaidiwa. Sijakuwa kwamba mimi niko kwa shida zangu kivyangu. Nimekuwa nimesaidiwa na watu hadi nikafika pale ambapo niko leo yeah asante.

Kuna mboga nyingi ambazo napenda kula, sana sana napenda kula mboga za kienyeji kama aina ya terere, ni mboga ya kienyeji ambayo inapendwa sana na wakaaji wa kule magharibi ya Kenya, ni mboga tamu sana ina madini mbali mbali. Pia napenda kukula mboga kama kunde, kunde ni mboga ya jamii ya asili ya kama maharagwe, lakini ni matawi, ni matawi yake ndio yanaliwa. Mboga nyingine pia ambayo napenda sana sana ni sukuma wiki, kwa lugha ya kimombo yanaitwa Kales. Sukuma wiki ina madini ya vitamini na pia yanaongeza damu haswa madini kama folic acid. Napenda pia mboga ambayo unaitwa managu. Managu pia ni mboga ya kienyeji, pia ni mboga nzuri sana katika afya ya mwanadamu. Kwa hivo navipenda sana lakini kwa wingi, mara nyingi napenda kula mboga za kienyeji sana. Mbali na sukuma wiki na kabeji na zile zingine, asante.

Ninapoanza kazi, jambo la kwanza kuwa nakuwa na nidhamu, na mtazamo chanya, au pozitive. Kisha najitahidi kufika mapema, ninapoenda pale pia navaa kwa heshima na naelewa majukumu yangu vizuri. Kisha mara nyingi huwa nasikiliza zaidi kuliko kuzungumza. Pale ambapo sielewi chochote huwa nauliza maswali kwa wale ambao wanaelewa. Na pia uwa niko tayari kujifunza kutoka kwa wenzangu ambao wanajua zaidi. Ama wale ambao tayari wanauzoefu wa kazi hiyo zaidi ya mimi. Pia nafanya kazi kwa bidii na uaminifu hata kwa mambo madogo. Pia huwa najenga mahusiano mazuri kazini naheshimu viongozi na wafanyakazi wenzangu na pia ni mtu wa kuaminika. Kadri ninavyo onyesha kujituma uwajibikaji na hamu ya kukua ndivyo na nitakavyo jijengea heshima na nafasi nzuri ya kusonga mbele. Ni hayo tu. Asante.

Kazi ya nyumbani sana sana kazi ambayo naichukia zaidi zaidi ni kazi ya kufua nguo. Unapata kwamba mimi bado ni yule kijana ambayo mchanga ndio nimemaliza shule. Sasa siwezi nunua mashini kama ile ya kufuwa. Saa inabidi nioshe manguo yangu kwa mikono na maji. Mara nyingi ni kazi ambayo inachosha. Ni kazi ambayo hukua ngumu sana sana wakati ya ambapo ni majira ya kiangazi. Inabidi unaenda kutafuta maji kama kilomita moja kule mbali. Uchote, uje nayo, ndio ufue ama ubebe manguo yako, uende nayo pale mtoni, uoshe, ukimaliza ubebe tena urudi nayo nyumbani, uianike, ikishakauka, uianue kwa kamba, upige pasi, uweke kwenye sanduku ama pale kwenye wardrobe. Ni kazi ambayo naichukia sana zaidi, lakini pia nachukia kazi ya kuosha vyombo, manake sana sana sufuria ya ugali ama sufuria ya sima, kuiosha kwangu huwa ngumu kwangu sana, huwa naichukia zaidi, zaidi, kufua na kuosha vyombo sana sana sufuria ya sima, ni hayo tu kwa sasa asante.

Kuhusu kusubiri kwenye mstari, kwa kawaida najihisi sawa kusubiri kwenye mstari au foleni. Ingawa wakati mwingine, mimi hujaribu subira. Huwa nachukulia kama nafasi ya kujituliza, kufikiria, na pia kutazama mazingira yanayonizunguka. Badala ya kukasirika, huwa najitahidi kuwa mtulivu na mwenye uvumilivu. Nikikumbuka kuwa kila mtu yuko katika hali hiyo hiyo. Na pia naelewa kwamba kwa hii maisha kila mtu pia anawakati wake. Na wakati wangu ukifika nitahudumiwa tu kama wale ambao wamekuwa mbele yangu. Mara nyingi sana najitahidi kuwa na subira wakati ambapo niko kwenye foleni. Lakini pia inalingana pia na ile muda ambayo niko. Saa zingine huwa nakuanga na makasiriko ama huwa nakasirika haraka sana sana nikiwa na njaa ama pala ambapo kwenye foleni ule mhudumu ana anafanya polepole na labda niko na haraka ya kuenda kufanya kazi zingine kwingine lakini muda mwingi huwa najitahidi kuwa na subira na pia huwa najiliwaza kwamba wakati wangu pia utafika pia mimi nihudumiwe naam asante.

Katika kwa karne hii, kusema kweli, kuishi bila teknolojia hata kwa muda wa nusu saa, ni ngumu sana, siwezi, sana sana bila simu, nimezoea simu maanake, simu ndiyo natumia, kufanya research yangu pale, maanake mimi sio mtu ambayo nikona marafiki wengi, sasa kama sina ule rafiki wakuongea naye, ana kwa ana, itabidi nimeenda pale kwa simu yangu, labda kwenye Facebook, Whatsapp, ama Instagram niangalie yanayo endelea kujiri. Na pia kuishi bila teknolojia ni ngumu pia kama sina simu labda simu imeisha moto naweza tumia televisheni kuangalia vipindi ambazo zinaendelea. Sana sana mimi hupenda kuangalia podcast ambapo mimi hujifunza vitu vingi sana. Maanake mimi ni mtu ambayo nimeishi peke yangu kwa muda mwingi na wakati mwingine bila wazazi. Kwa hivyo, kuna zile vitu ambavyo nimejifunza kivyangu na sana sana nimesaidiwa ama teknolojia imechangia sana kunifunza mambo hayo. Kama kupika vyakula vingi, kama kukaanga mayai, kupika chapati, kupika kuku, nyama, hizo zote nimejifunza tu kwenye mitambo kama simu na televisheni. Pia siwezi kuishi bila teknolojia maanake, mimi si ule mtu wa kusoma gazeti, sasa badala kusoma gazeti, heri niangalie televisheni, ni watch news, ama niangalie simu, niangalie yanayo endelea duniani. Ni hayo tu, asante.

Naam. Napenda chakula kitamu sana asa zile za sukari kwa mfano mitai. Mitai ina undo kama mandaazi lakini sinana inaongezwa sukari, sukari juu yake. Chakula kizuri mimi hunipa furaha na hunifanya nijisikie vizuri pale ambapo napokula na enjoy kusikia ule utamu. Pia napenda ladha nzuri hasa vyakula vilivopikwa kwa uangalifu na upendo. Kwa sababu chakula sio tu kushiba bali pia ni uzoefu unaoburudisha na kuleta utulivu naam asante.

Nina mahusiano mazuri na wazee wangu ambayo yamejengwa kwa heshima, upendo na kuelewana. Nawathamini sana kwa hekima na uzoefu walio nao na mara nyingi nasikiliza ushauri wao kwa makini kwa sababu unanisaidia sana katika maamuzi yangu ya kila siku. Ingawa mara nyingine tunaweza kuwa na tofauti za mawazo au mtazamu kwa sababu unaelewa kuna ile age gap. Pia mi hujaribu sana kuelewana na subra na heshima. Kuelewana kwa subra na ishima pia. Pia nikijua kuwa wanatamani mema kwangu. Wazee wangu pia ni chanzo cha motisha na faraja na kushirikiana nao kunanifanya nijisikie kuwa na mizizi dhabiti katika familia na jamii. Kwa kweli naezasema mahusiano haya yangu na wazee ni muhimu kwangu kwa sababu hayatoi tu ushauri bali pia kuna upendo usio na masharti na msaada wa kweli katika kila hatua ya maisha yangu na hawa watu. Ni hayo tu asante.

Na ninapokaribisha wafanyikazi wapya, mimi huanza kwa kuwapa moyo na tabasamu la dhati ili wajisikie sehemu ya timu mara moja. Na pia, nawapa maelezo ya kina kuhusu kazi, taratibu na mchakato wa ofisi na kuhakikisha wanaelewa matarajio ya kazi yao. Pia, mimi hujaribu kuwa rafiki na kuaminika ili wajisikie, wanaweza kuuliza maswali bila hofu, wanapohitaji msaada. Pia ninawahusisha na wenzake ili kujenga mazingira ya ushirikiano na mshikamano. Na pia huwa nawahimiza kushirikiana na kujifunza. Mwisho ninahakikisha wanajua kuwa mchango wao unathaminiwa. Kwa sababu kwanza kazi mpya inaweza kuwa changamoto kwa watu wengi sana. Na kuwakumbusha thamani yao kuna saidia kuimarisha. Morali na motisha ni hayo tu kwa sasa asanti.

Naam nimefuga wanyama wengi, kwa sasa nimefuga mbwa, na mbwa wawili, wakike na wakiume, na pia nimefuga kuku na jumla ya kuku hamsini za kienyeji, wengine ni majogo, majogo ni kama ishirini na saba, hao wengine ni wakike ambao wanataga mayai, na pia wanalalia mayai iliku kuangua, iliku pata vifaranga. Pia niliwai kufuga ng'ombe ingawa niliuza kwa mahitaji yangu ya pesa. Pia niliwai kufuga mbuzi na kondo na pia ninatumai kwa siku zijazo nitakua mfugaji wa wanyama kama vile nguruwe, farasi na kadhalika. Asante.

Ninatumai kuwa unaongelea biometrics au kwa lugha kimombo fingerprints. Kwa kuwa ni ukweli natumia mfumo wa usalamu wa vidole mara nyingi, hasa kwenye simu yangu na kwenye tarakilishi. Mimi hufanya kazi kwa, mfumo wa usalamu wa vidole hufanya kazi kuwa rahisi na salama, kwa sababu ni njia ya kuthibitisha utambulisho wangu haraka, bila haja ya nywila au maneno ya siri. Pia mfumo wa usalama wa vidole husaidia kulinda taarifa muhimu na vifaa vyangu. Na kunipa amani ya akili kwa data zangu ziko salama. Yani hayo tu asani.

A weekendi, huwa nafanya kutembea, huwa na tembea, huwa na penda kutembea. Sio lazima ni tumie mfumo wa usafiri, huwa na tembea tu kwa miguu katika maeneo ya karibu na pale ambapo naishi. Na pia mara nyingi ni kiwa na pesa, huwa naenda kuogelea pale kwenye swimming pool au baharini, nikipata na fasi. Na pia weekendi pia ni siku ambayo ni kiwa na filamu za kutazama huwa na keti chini na tazama na ziangalia manake niko na ule muda wakupumzika. Pia weekendi wakati mwingine ni kichoka na kutazama filamu huwa na sikiza muziki haswa pale kwenye YouTube, mtandao wa YouTube na pia kwenye mtandao wa Spotify huwa na sikiza muziki weekendi. Na pia naeza tazama zile michezo ya filamu ya kuchekesha ama vichekesho ambayo inajulikana kama komedi kwa lugha ya kimombo. Naam ni hayo tu. Asante.

Naam napenda mvua sana, manake mvua iko na faida nyingi sana, mvua inaponyesha, tunateka maji, tunapata maji ya kunywa, maji ya kuoga, maji ya kufua, maji ya kupea mifugo, na pia maji ya kupanda mimea kwenye shamba. Napenda pia mvua kwa wakati mwingine ambapo mvua inanyesha, kuna ile hisia ya kutaka kulala kwa sababu kuna baridi na pia unapojaribu kulala usingizi inakuja kwa urahisi. Na pia wakati wa mvua, ndo wakati ambapo unapokaa pale pole pole na kuitazama. Kutazama nje jinsi ambavyo inanyesha unaeza waza. Mawazo mapya inaeza kujia kwenye akili. Mawazo ambayo yanaeza kusaidia katika changamoto za kimaisha. Naam ni hayo tu kwa sasa asante.

Kuna mambo mengi tuya dini ambayo ni muhimu, tukona mambo kama vile imani, kuna mambo ya dini kama vile kutoa sadaka, kuna mambo ya dini kama vile kuhubiri, kuimba, nyimbo za sifa. Lakini la muhimu sana sana kwangu, la muhimu sana ni kuwa na imani, kitu tunaita faith. Manake ukiwa na imani, mambo mengi yanaeza kukufanyikia kwa maisha na unaeza fanikiwa sana kwa kupata baraka. Na pia ukiwa na imani, hakuna kile ambacho kitakacho kushinda kufanya. Hasa unapopiga magoti chini kunye nyekea na kumuomba mungu na kumwambia yale yote ambayo unaitaji. Ukiwa na imani yote, yatatendeka nam asante.

Napenda kujifunza historia na pale nikiwa katika shule ya upili nilikuwa mwanafunzi wa historia, nilifanya historia, nikapata alama ya A katika mtihani wa kitaifa. Mimi sana sana hupenda kusoma historia za nchi yetu ya Kenya. Jinsi wanaharakati walipigania uhuru wa nchi yetu. Huwa napenda kuisoma sana na pia kipengele kingine cha historia ni ile ya world war. Jinsi ambavyo ilianza world war one, world war two na pia historia ya jamii zetu za Kenya. Napenda sana kuzisoma sana sana zile za migrations ambapo Bantus walitoka kule Congo, Nilotes walitoka kule Sudan na jinsi ambavyo walitawanyika wakakuja kuishi katika zile maeneo ambao wanaishi sasa hivi. Naam asante.

Mara nyingi huwa natumia data ya simu, lakini tangu huu mwaka uanze nimekua natumia wifi, aina ya Starlink. Napata kwamba kutumia wifi, ukilipia kila mwezi, unajaribu ni njia sahihi na nzuri kwa sababu wifi inafanya kazi kwa haraka kushinda data ya simu. Na pia ukitumia Wi-Fi unalipia kwa muwezi ilihali data ya simu utakua unanunua kila siku. So, unapata unajaribu kutunza pesa nyingi ukitumia Wi-Fi Wi-Fi pia unazatumia kwa mitambo nyingi, simu, tarakilishi, kutumia zile kamera za CCTV pia. Hali data, utaitaji data nyingi mno ukitumia mitambo hizo zote So, napata kwamba ukitumia wifi ni bora kushinda kutumia data.

Mimi ni shabiki wa timu ya Manchester United. Nafuatilia sana, nimekuwa nafuatilia timu hiyo. Tangu nikiwa mtoto mdogo, nikiwa na miaka kumi. Ndipo nilianza kuona timu hiyo, ikicheza, wakishinda vikombe. Nakumbuka mchezaji Wayne Rooney, alikuwa hapo. Babatov, nakumbuka mchezaji Phil Jones. Kumbuka Degea nakumbuka Michael Carrick Na kocha wa zamani wa hiyo timu alikuwa anaitwa Alex Ferguson. Alishinda vikombe vingi sana. Sasa pia naona Manchester United ina machangamoto nyingi. Sana sana katika kupata kocha bora na pia kupafomu ili kupata vikombe. Jana niliona walitimua kocha Ruben Amorim ni hayo tu.

Na shirikiana na watu kwa njia mbali mbali, moja wapo ni mazungumzo ya moja kwa moja, huwa nazungumza na watu nikitoa msaada wa maarifa, uchambuzi au ubunifu. Katika pia ushirikiano na huduma za mtandao, kama vile Whatsapp na Facebook, huwa naongea na watu ili kusaidia kurahisisha kazi zao na pia kwa mtandao wa email. Pia kufanya kazi sambamba, kwa mfano nasaidia watu kufanya kazi ya kuandika speech sana sana kwa wale mabosi ambao wataenda briefing. Pia napenda kupanga kazi ambao itafanywa kwa wiki nzima.

Naam, napenda kinywaji ya sharubati ya aina ya Del Monte. Sana sana ile flavor ya mango. Mara ya mwisho, ok. Napenda kinywaji hiki kwa sababu ni ile natural. Ni ile yenye asili kabisa. Si ile juisi ambayo imetengenezwa kwenye kampuni na kemikali. Hii ni ile juisi imetengenezwa na matunda yenyewe. Kama ni ya machungwa utapata ni juisi ya machungwa na imetengenezwa na machungwa. Maembe, imetengenezwa na maembe. Pia nakumbuka wakati nilikunywa hii kinywaji, nadhani siku ya krismasi ambayo niliikunywa mara ya mwisho. Na pia nilielezewa kuhusu hiki kinywaji. Kule mtandaoni, niliangalia kwenye mtandao wa tiktok, mtu alisema delimonte ni kinywaji asili, ni kiywaji original, So nikaenda pale kwa comment section, kuangalia reviews, nikaangalia, nikaangalia, kisha nikaenda kuinunua, nikajaribu, kuinywa, nikapata kweli, ni kinywaji nzuri. Pia nikinywa ama bada kukunywa kinywaji hicho, nahisi vizuri sana nahisi kwamba, nimefanya, nimeongeza mwili, madini ambayo inahitaji na pia napata kuwa relieved kwa kuwa, kabla niinywe nilikuwa naitamani lakini after nimeikunywa sasa na feel niko relieved. Yeah.

Rangi yangu ya kupendezwa ni rangi nyeupe, nyeupe pe pe pe, maanake hii ni rangi ambayo ukivaa unaonekana kutokea mbali, ni rangi ambayo inashiria amani, ni rangi nzuri sana. Hata kwa katika usafi, unaposafisha nguo yako safi ya nyeupe, na pia viatu ambavyo ni ya rangi nyeupe, ukivisafisha vizuri na uvivae, vinaonekana vizuri na vinapendeza. Naam asante.

Kufanya kazi inalingana kama nitataka kufanya peke yangu ama na wengine. Kama ni kazi nyingi ambayo itanichukua muda mwingi nikifanya peke yangu, basi ningependa sana kiufanya na wengine. Lakini kama ni kazi rahisi, kama kazi ya kuchuna matunda, kazi ya kufagia, hivo nitapenda sana kufanya peke yangu bila usaidizi. Maanekr ni kazi rahisi na haihitaji nguvu nyingi na itanichukua muda kidogo.

Ndio ni malize kazi kwa wakati, huwa natumia kitu kama schedule ama kile ambacho kita nikumbusha kama kengele ambayo naiweka kwa simu ama kwa lugha ya kimombo inaiwa alarm. Niki iweka ilie kwa wakati fulani, nitajuwa hundo wakati wa kuifanya alafu kazi nikianza kufanya na ifanya nikiianza lazima ni imalize ndio nimalize kwa wakati.

Kiongozi mzuri ni kiongozi ambaye anamaono, anaona mali ambaye anaongoza ama wale watu anaengoza na kesho yao. Iwe ni kiongozi ambaye anafikiria maendeleo. Kiongozi mwenye madili mzuri ni kiongozi mzuri, mwenye hana tabia za kuahangaisha vibaraka vyao. Na pia kiongozi mzuri ni kiongozi ambaye anasema ukweli, si kiongozi ambaye anadanganya.

Mimi huwa napenda kufanya mazoezi asubuhi, haswa pale kule kukimbia, huwa nakimbia kama mita mia moja, kwenda na kurudi. So sasa inakuanga kama mita mia mbili kila asubuhi. Jioni mazoezi ambayo nafanyanga jioni tu ni yale ya ndani ya nyumba ama tunaita indoor calisthenics. Si mazoezi magumu ya jioni, maanake mimi ni mtu wa kupenda kufanya kazi zake asubuhi.